Ningependa kujifunza lugha mingi sana sana ya kijapani. Ni luga yenye utamaduni wakipeke sana, teknolojia ya hali ya juu na ina maneno yanayoelezea hisia na mawazo ya undani mkubwa. Pia ni muhimu katika biashara, sayansi na utamaduni kama anime na fahisi.

Madhari kutoka dirisha mwangu, mara nyingi huwa inajumuisha miti iliopandwa vizuri, majengo ya kisasa na barabara zinazopita. Wakati wa usiku, madhari hubadlika kidogo na mara nyingi kuna mwangaza, taa za mtaa na kimya cha usiku. Hii inatoa hisi ya tofauti na inafanya madhari kuwa ya kupendeza zaidi. Pia mwanga inapotokea.

Chumba changu cha kulala ni kipana, kina rangi za utulivu kama buluu na nyeupe. Kitanda changu ni kikubwa na kinanipa faraja kubwa. Kutoka dirishani naona madhara ya bustani na mti ya nofata na pia barabara. Kitu kinachokipendeza zaidi ni utulivu wa mwanga wa asubuhi unapoingia ndani.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni. Ni rahisi na huokoa kwa muda, pia unanipa nafasi ya kulinganisha bei na kusoma maoni ya watu ingine kabla ya kununua. Pia, ninaweza kupata bidha ambazo, hazipatikani kwa uraisi madukani, pia unanipunguzia wakati ninaponunua vitu mtandaoni kisha wananiletea kwenye nyumba.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya maua ya lavender, inanipa hisia za utulivu na furaha. Mara nyingi nahisi harufu hii wakati wa jioni na inanikumbusha wakati wa kupumzika katika bustani au likizo ya kupendeza. Inaniletea amani na kumbukumbu za mazuri. Ni harufu njema sana ya lavender.

Chakula nachokipenda zaidi ni pilau. Napenda kukila nyumbani hasaa wakati wa sikukuu au mkusanyiko kwa familia. Ninapenda harufu yake na ladha yake tamu. Kumbukumbu ya kwanza ya pilau, ni wakati nilipokuwa mtoto na mama yangu ndiye aliyetengeneza. Mara ya mwisho ya kula pilau ilikuwa juzi, siku ya sikukuu na bado inabaki kuwa chakula changu cha kupendeza zaidi.

Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni ile ya wastani, si ya joto kali wala baridi kali, napenda siku zenye upepo, mwanana, na jua la kiasi. Hasaa asubuhi au jioni kwa sababu hunipa hisia utulivu na kunifanya nijisikie mwenye nguvu sana. Ni hali pia ya utulivu, ya afya bora na pia inapunguza uchovu.

Ndiyo, napenda mziki sana wa jadi kwa sababu wa ujumbe wa kina na unaanganisha kisazi cha sasa cha zamani pia. Mziki huu hunikumbusha mizizi ya jamii, sherehe za kitamaduni na afla za kufamilia. Ala kama ngoma za jadi, zeze na filimbo huleta hisia za furaha na mashikemano. Pia napenda jinsi mziki wa jadi hutumika kufundisha badili, historia, hadithi za jamii kwa njia ya kuvutia na rahisi kukumbuka.

Ujuzi naohitaji kuimarisha zaidi ni usimamizi wa muda ili niweze kupanga shughuli zangu kwa ufanisi zaidi. Pia ningependa kuimarisha ujuzi wa teknolojia, hasa matumizi ya zana na kidigitali na programu mpya. Vile vile kuimarisha mawasiliano ya kitaalamu, muhimu ili kuwasiliana kwa ufahamu na kwajiamini katika mazingira ya kazi na kijamii.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli kwa sababu, hunifanya najisikia nadhifu na kujiamini. Vipuli vinaweza kubadilisha mwonekano kwa urahisi, hata ukiwa umevaa mavazi rahisi. Napendelea vipuli vidogo vya kila siku kwa sababu ni vye pesi na vina starehishisha. Lakini kwa hafla maalum, napenda kuvaa vipuli vikubwa au vile vipeke, unavyojitekeza zaidi, pia na penda vipuli vyakutengenezwa kwa rangi au mitindo ya kitamaduni kwa sababu huonyesha ladha na utambulisho wangu.

Rangi ambayo yanipenza zaidi ni rangi nyeupe na ya pinki. Ni rangi nzuri sana. Nyeupe huoenyesha usafi, utulivu wa urahisi, huku pinki ikileta hisia za upole, upendo na uchangamufu. Mchanganyiko wa rangi hizi mbili huleta mwonekano wa kuvutia, wa kike na wa kupendeza. Hasa kwenye mavazi, mapambo ya chumba au vifaa vya urembo.

Ninalinda faragha yangu, mtandaoni kwa njia kadhaa muhimu. Kutumia nyuwila dhabiti na tofauti, kuweka mipangilio ya faraga, kuepuka shu kushurika taarifa za kibinafsi, programu za usalama, pia kuweka tafadhari ina unyenyekevu. Hii yote hunisaidia kuhakikisha kuwa taarifa zangu binafsi, zinabaki salama na hakuna anayeweza kuziangalia bila ruhusa yangu.

Ninatumia kompyta zaidi kwa sababu ya kazi na mawasiliano. Kwa kazi, ninatumia kompyuta kuandika ripoti, kufanya ufiti, kusoma barua pepe na kupanga ratiba. Kwa mawasiliano, ninatumia kompyuta kuzungumza na familia, marafiki na wenzangu kwa kazi kupitia barua pepe, ujumbe na mikutano ya mtandaoni. Pia, ninatumia kompyuta kwa burudani kama kuangalia video, kusikiliza muziki na kucheza michezo mindogo ya mtandaoni.

Harufu ninayoipenda zaidi ni Lavenda. Inanipa hisia za utulivu, amani na faraja. Mara nyingi hunikumbusha bustani maua, jioni tulivu na kumbukumbu za furaha nyumbani. Pia harufu ya Lavenda huongeza hisia za kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo na mara nyingi hupendeza hata wakati wa kusoma au kufanya kazi nyumbani.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kushirikiana na timu mbalimbali katika mirada ya pamoja. Kupitia kazi hilo nilijifunza umuhimu wa mawasiliano wazi, kusikiliza mawazo ya wenzangu na kushirikana bila ubinafsi. Pia nilijifunza kuthibiti muda vizuri, kupanga vipau mbele na kushugulikia changamoto kwa utulivu na ubinifu. Uzoefu huu umenifanya niwe mtaalamu, anaejali matokeo bora na husiano mzuri wa kikazi. Jambo ambalo inanisaidia si tu kazini bila pia katika maisha ya kila siku.

Nilipokuwa mtoto, nilipenda sana kucheza na marafiki, hasa michezo ya nje kama kukimbia, kuruka kamba na mpira. Pia nilipenda kusikiliza hadithi kutoka kwa wazazi na wazee, kwa sababu zilikuwa zinani fundisha maadili na kunipa furaha. Vile vile nilifurahia kuchora na kuimba, mambo ambayo yalinisaidia kuonyesha ubinafu wangu, ulikuwa ni wakati wafuraha, uhuru na kumbukumbu nzuri, zinazobaki moyoni hadil eo.

La sina ndege wa kufungwa nyumbani Bali ninaelewa uzuri na maana ya ndege ndege ni mnyama mwenye manyoya mabawa na midomo wengi wao wana uwezo wa kuruka ingawa si wote wana manyoya ya kusaidia kuruka na kujikinga na baridi wana mabawa badala ya mikono hutaga mayai wana midomo badala ya meno damu yao ni joto wanaishi katika hali tofauti na hewa.

Ndiyo, napenda kuimba. Napenda kuimba kwa sababu hunipa furaha na utulivu wa moyo, ninapokuwa nikiimba nahisi kama najieleza bila kuhizi, hata bila maneno mengi, kuimba hunisaidia kupunguza mawazo na hufanya nijisikie huru na mwenye amani. Napenda kuimba nyakati za utulivu au nikiwa na watu ninaopenda, sauti ya muziki hunigusa muioni na kuimba kunifanya nijihisi karibu zadi na hisia zangu. Silazima niimbe kwa ukamilifu kilicho muhimu kwangu ni hisia na ujumbe wa wimbo.

Mara nyingi na cheza na marafiki zangu. Tunapokuwa pamoja, tunacheka, tunashirikiana, na kufurahia muda. Wakati mwingine, na cheza na ndugu au watu wakaribu, hasa tunapopata muda wa mapumziko. Kucheza hunifanya nijisikie huru, hunipunguzia mawazo, na kunisadia kujenga uhusiano mzuri na wengine. Kwangu kucheza si ushindani tu, bali nifuraha na urafiki.

Ningependa kujaribu mchezo wa mpira wa miguu au mchezo wa kucheza kama dansi ya kikundi. Mpira wa miguu unajumuisha mbinu kasi na mishakamano na wachezaji wenzako. Jambo linaofanya ni furaha na changamoto. Dansi au michezo ya kikundi, hunisaidia kuonyesha ubinifu wangu, kujieleza, kuhisia na kushirikiana na wengine kwa furaha. Mengine pia ni michezo ya kibodi au bodi, ambao inachanganya akili na burudani.

Ninacheka pale ninapokuwa na furaha, nikisikia kitu cha kuchekesha, au ninaposhirikiana na marafiki zangu. Hii inaniweza kuwa vichekesho vya kuchekesha, matukio ya kuchekesha ya kila siku kama mtu anapofanya kitu kisicho cha kawaida. Ucheshi wa marafiki ambao hufanya hali kuwa ya kupendeza, pia kutulia na kucheza wakati mwingine furaha ya kucheza, yenyewe inafanya ucheke. Kwa ufupi, ucheshi furaha na mishikamano ya mwingine ndio vitu vinavyonifanya ni cheke zaidi.

Mandhari mazuri niliowahi kuona ni pale watu wanapokuwa wanasaidiana na kushirikiana kwa upendo Kwa mfano sherehe au hafla ya familia ambapo kila mtu anashirikiana kuandaa chakula michezo au burudani Wakati marafiki wanashirikiana kusaidia moja au mwingine bila kutarajia malipo Pia kama kumsaidia mdogo kufanya kazi ya shule au kusaidia jirani mgonjwa Mchezo au tamasha ambapo kila mtu anacheza pamoja na furaha ya wengine inafanya mimi nijisikie vizuri Kuna kitu kizuri zaidi pale unaposhuhudia furaha mashikamano ya wengine kwani huja na hisia ya amani na kuridhika.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale yanayojumuisha, kujifunza kushirikiana na wingine, kujua jinsi ya kufanya kazi kwa timu, kushirikiana na kushirikiana mawazo, kujifunza kuhesabu mda na kupanga kazi, kupanga ratiba, kufuata taratibu na kumaliza kazi kwa wakati. Mafunzo ya mawasiliano kujua jinsi ya kueleza mawazo, kuuliza maswali na kuelewa maelezo kwa ustahihi. Pia kujifunza kutumia teknolojia au zana za kazi kama kompyuta, programu, maalumu au zana za kuandika kuhesabu.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa na familia na marafiki wa karibu. Kwani wanapofika pamoja kuna furaha na upendo mwingi, mara nyingi napenda kuchukua chakula, kipendeza, kama keki yenye ladha tamu, kama keki ya chokoleti, ambayo inavutia sana. Zawadi ambao napenda kupokea ni vile zawadi za husiano na mambo, ninayopenda kama vitabu, vifaa vya teknolojia, au vitu vinao husiana na mahaba na furaha. Kwa ujumla, napenda siku hiyo iwe ya kipekee, ikijimuisha watu wakaribu na mambo ya naofurahisha.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni mwezi ambao niliozaliwa ya September na pia December. Kwa sababu ni mwezi unaoujumuisha sherehe na furaha kama krisimasi au mwaka mpya. Ni wakati ambapo familia na marafiki husanyika na hisia za upendo na mashikamano zinakuwa juu. Pia ni mwezi wa kutazama kumbukumbu nzuri, kusherekea mafuniko ya mwaka na kupanga ndoto za mwaka ujao. Disemba kwa kweli ni mwezi wa furaha na mishikamano wa kipekee na unafanya kila siku kuwa wa kipekee.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kupumzika kidogo, kukaa kimya au kusikiliza muziki ili kuondoa uchovu, kula chakula cha mchana, kama chakula cha afya, kama saladi, mlo wa nyama, au mboga, kuchangia mazungumzo na wenzangu, kushirikiana vichekesho au mawazo madogo ya kila siku. Pia kutembea kwa muda mfupi, hadi dakika kumi au kuminatano, husaidia kuamka na kurudisha nguvu mwilini. Kwa ufupi, mapumziko ya mchana ni wakati wa kurekibisha mwili na akili ili kuendelea na kazi kwa nguvu na furaha.

Zoezi nzuri niliojenga ni ule wa kujitambua na kupanga muda wangu. Kwa mfano, kila asubuhi ninachukua dakika chache kupanga siku yangu, kazi mapumziko na pia burudani. Nimejenga zoezi la kusikiliza muziki au kusoma kitu kipya kila siku, ambacho hunip afuraha na maarifa mapya. Pia nimejenga zoezi la kushirikiana na wengine, kucheka, kucheza hau kusaidiana ambapo, hunifanya nijisikie huru na furaha. Kwa kifupi, zoezi zangu nzuri ni zile zinazo ongezea furaha, ufanisi na mashkamano na wengine. Huku nikisaidia mwili na akili kuwa imara.

Kumbu kumbu nzuri za shule nilizo nazo ambao zenye furaha urafiki na mafanikio madogo. Kwa mfano siku za mchezo au mashindano ya shule, pali tuliposhirikiana na marafiki kushindana kucheza pamoja bila stresi, shule za zana za mchezo kuimba kucheza au kuonesha vipaji vya wenzangu. Pia kufanya miradi wa pamoja, pali tuliposhirikiana na wenzetu kukamilishana kazi na furaha ya matokeo, kuhudhuria sherehe ya matokeo maalum kama tamasha, maonyesho au pikniki ya shule.

Kitu ambacho napenda kuhusu mtaa wangu ni mahali pa watu wakiwa karibu, mashikamano, marafiki na majirani wanasaidiana mara nyingi. Kuna eneo la kucheza kupumzika hasa kwa watoto na vijana. Usafo wa mpangilio ni muhimu, maeneo ya barabara, bustani ndogo na nyumba zimepangwa vizuri. Pia kuna matukio madogo ya kijamii kama sherehe za mitaa, mchezo ya watoto au mikutano ya majirani. Ni mahali ambapo mtu anaweza kutembea, kushirikiana na kujisikia salama.

Kifaa cha teknoloji ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkononi. Kwa sababu ni kwamba hunisaidia kuwasiliana familia na marafiki, hutimika kupata tarifa na elimu kwa haraka, hunirahisishia kazi ya mipango ya kila siku, pia hunipa burudani kama mziki, video na kusoma. Kwa kifupi, simu inakua sehemu muhimu ya maisha yangu wa kila siku kwani unaunganisha mawasiliano kazi burudani katika kifaa moja.

Ninachaji kifaa changu mara moja au mara mbili kwa siku kulingani na muda wa matumizi. Mara ni mingi, ninachaji asubuhi kabla ya kuanza shughuli ili kuhakikisha kifaa kipo tayari kwa kazi na mawasiliano. Wakati mwingine ninachaji katika mchana ikiwa nimekuwa nimekuwa nikitumia sana kwa muziki, video au mawasiliano. Kwa kifupi, kuchaji kifa mara moja au mara mbili ya siku hunisadia kuhakikisha hakikosi nguvu wakati wa muhimu.